Wakati wa mvua kubwa, mimi hupenda kubaki ndani ya nyumba na kufurahia utulivu unaoletwa na sauti ya matone ya mvua kwenye paa. Kiukweli, mimi ni mpenzi wa mvua kwa sababu inaleta hewa safi na baridi ya kuburudisha, tofauti na joto kali la jua. Siku ya mvua nilifurahia zaidi ni ile tuliyokaa nyumbani na familia yangu tukinywa chai ya moto na kula vitafunio huku tukipiga hadithi. Mvua inaponyesha, mara nyingi inanibidi kubadilisha mipango yangu. Kama kuhahirisha matembezi ya nje na badala yake, kusoma kitabu au kutazama filamu. Nikisikia sauti ya mvua, mimi huhisi amani sana moyoni na akili yangu hutulia kabisa. Ni wakati mzuri wa kujitafakari na kupumzika.

Ninapoandaa ripoti za kazi, mimi huanza kwa kukusanya takwimu, na taarifa zote muhimu za wiki au mwezi husika. Ninatumia zana za kidijitali kama Microsoft Excel. Au Google Sheets. Kupanga data zangu kwa usahihi. Ili kuonyesha maendeleo ya miradi ninayosimamia. Pia ninahakikisha ripoti yangu ina lugha rahisi, muundo wa kueleweka na inahitimisha kwa kutoa mapendekezo ya jinsi ya kuboresha utendaji. Kabla ya kuitumia kwa msimamizi wangu, mimi hupitia ripoti hiyo kwa umakini ili kurekebisha makosa yoyote na kuhakikisha ujumbe umenyooka. Ripoti bora husaidia timu nzima kufanya maamuzi sahihi kulingana na ukweli wa mambo.

Ndiyo, mimi napenda sana kuogelea. Hasa wakati wakiangazi, jua linapokuwa kali. Kwangu mimi, maji ni sehemu ya utulivu, ambapo naweza kufanya mazowezi ya mwili mzima. Huku nikiburudika na kupunuoza uchovu wa siku nzima. Mimi upenda kuanda kuogelea mwishoni mwawiki, kwenye buawa na marafiki zangu. Kuogelea kunanifanya nijihisi mwepesi, kuna boresha upumuwaji wangu na kunanipa amani ya kipeke ya akili. Inaisi kuwa ni moja michezo bora zaidi duniani kwa sababu inachangamusha kila kiungo cha mwili na kuleta furaha ya papo hapo. Hakuna kitu kinachoburudisha kama kupigambizi kwenye maji baridi baada ya wiki ndefu ya kazi.

Ndiyo, mimi napenda sana kuangalia nyota nyakati za usiku, hasa anga linapokuwa safi na bila mawingu. Kwango mimi, kutazama nyota ni njia kipekea kutulia na kutafakari ukubwa ulimwengu wetu. Mara nyingi, mimi upenda kukaa nje usiku wa manane, nikiwa na amani, huku nikijaribu kutambua makundi mbalimbali ya nyota. Hali hii hunifanya njihisi mdogo lakini mwenye bahati kuwa sehemu ya dunia hii nzuri. Mwanga wa nyota unanipa msukumo wakua na ndoto kubwa na kunikumbusha kuwa hata katika giza totoro. Bado kuna mwanga unaoweza kutuongoza. Ni jambo ambalo linanituliza akili baada ya siku ndefu ya harakati.

Mimi huchukulia faragha yangu mtandaoni kwa umakini mkubwa sana. Hatua ya kwanza ninayochukua ni kutumia nyila imara na tofauti kwa kila akaunti yangu na nina hakikisha nimeunganisha mfumo wa udhibitishaji wa hatua mbili, yaani two-factor authentication, ili kuzuia watu wasiohusika kuingia. Pia mimi ni muangalifu sana na taarifa ninazoshiriki kwenye mitandao ya kijamii. Sipendi kueka wazi mahali nilipo au taarifa zangu binafsi za kifedha. Vile vile, mimi hupitia mara kwa mara mipangilio ya faragha kwenye simu na kompyuta yangu na kuhakikisha siwapi ruhusa programu ambazo siziamini kufikia picha au mawasiliano yangu. Kwa kufanya hivi, nina jihisi salama zaidi ninapotumia mtandao kwa ajili ya kazi au mawasiliano.

Ratiba yangu ya usiku kabla ya kulala, imelenga zaidi kunipa utulivu wa akili na mwili baada ya siku ndefu. Jambo la kwanza ninalofanya ni kuepuka kutumia simu au kompyuta angalau nusu saa kabla ya kulala ili kutoa nafasi kwa macho yangu kupumzika kutokana na mwanga wa skrini. Badala yake, mimi hupenda kusoma kitabu au kuandika mambo machache niliyo yafanikisha siku hiyo kwenye shajara yangu. Pia ninahakikisha na panga ratiba yangu ya kesho yake ili niamuke nikiwa na malengo yaliyo wazi. Hatimae, mimi hufanya tafakari fupi au mazoezi ya kupuma kwa utulivu. Jambo ambalo hunisaidia kupata usingizi mzito na wenye afya. Kufanya hivi kunanifanya niamuke asubuhi nikiwa na nguvu mpya na uchangamfu.

Harufu ninayoipenda zaidi duniani ni harufu ya udongo baada ya mvua ya kwanza kunyesha. Harufu hii hunikumbusha utulivu wa asili na kunipa hisia ya mwanzo mpya na matumaini kila ninapo inusa. Pia mimi ni mpenzi mkubwa wa harufu ya kahawa iliyopikwa asubuhi. Harufu hiyo ina uwezo kuniamsha akili yangu na kunifanya nijisikie tayari kwa majukumu ya siku. Vile vile, napenda harufu ya maua ya yasmini kwa sababu ya upole na amani inayo leta mazingirani. Kwangu mimi, harufu hizi sio tu harufu za kawaida, bali ni kumbukumbu zinazo nifanya nijisikie mwenye furaha na amani ya ndani.

Kumbu kumbu yangu nzuri zaidi kutoka utotoni, nilikizo za mwezi wa kumi na mbili tulizokuwa, tunazitumia kijijini kwa babu na bibi. Na kumbuka jinzi tulivyokuwa tunakusanyika watoto wote wa uko, tukicheza michezo ya asili, na kuenda kuchunga mifugo machungani, bila wasiwasi wo wote. Kitu nilicho kipenda zaidi nisimulizi za bibi wakati wajioni, tukio tumeka pembeni ya moto wa kuni, tukisubiri chakula kiive. Harufu ya moshi na latha ya chakula cha kienyeji kilichopikwa kwa sufuri ya udongo, bado viko akilini mwangu hadi leo. Kumbukumbu hizi zinanikumbusha umuhimu wa familia, upendo, na jinzi maisha yali vokuwa raisi na enye furaha ya kweli. Ninyakati ambazo zimenifundisha kudamini vitu vidogo maishani.

Mafanikyo makubwa niliyo ya pata kazini. Niuwezo kukamilisha miradi migumu kabla ya muda uliopangwa. Jambo ambalo limeongeza tija na waminifu ndani ya timu yangu. Nakumbuka kuna wakati tulikuwa na muradi wenye shinikizo kubwa. Lakini kupitia ushirikiano na mipango madubuti. Niliweza kuratibu majukumu na tukafikia malengo yetu kwasilimia miamoja. Pia, ninajivunia jinsi nilivioweza kuboresha mausiano na wateja wetu. Jambo lililopelekea kuongezeka kwa mrejesho chanya na faida kwa kampuni. Mafanikio haya yamenifanya niyamini kuwa kwa juhudi, nidhamu na kujifunza vitu vipia kila siku. Hakuna jambo lisilowezekana. Kila changamoto ninayoipata kazini naichukulia kama furusa kukua na kuwa bora zaidi katika taluma yangu.

Rangi ninayoipenda zaidi duniani ni rangi ya buluu. Rangi hii ina nikumbusha utulivu wa bahari na anga pana lisilo na mwisho. Jambo ambalo hunifanya nijihisi mwenye amani na utulivu wa akili. Nina vitu vingi vya rangi hii ikiwemo shati langu ninalolipenda na hata kuta za chumba changu chakulala zimepakwa rangi ya buluu hafifu. Nikiona rangi hii mara nyingi mimi huhisi msukumo wakuwa mbunifu na mwenye furaha. Ninaiona rangi hii kila mahali. Kwanzia kwenye maji ya mto anga la mchana na hata kwenye mavazi ya watu wengi ninapokuwa mjini. Nirangi inayowakilisha uhuru na matumaini kwangu.

Chakula ninachokipenda zaidi duniani ni pilau ya nyama iliiyo pikwa kwa viungo asilia vya kutosha. Napenda sana kukila chakula hiki nyumbani wakati wa wikendi au kwenye sherehe mbalimbali za kifamilia. Kinavutia sana kwa sababu ya ladha yake ya kipekee na harufu nzuri ya viungo kama iliki na mdalasini. Nakumbuka mara ya kwanza kukila, nilikuwa bado mdogo sana kwenye sherehe ya harusi. Na tangu siku hiyo, kimebaki kuwa chaguo langu namba moja. Mara ya mwisho nimekila jumapili iliyopita na kila nikila najihisi mwenye furaha na kuridhika sana.

Ndiyo, mimi napenda sana kucheza ngoma. Hasa ngoma za asili ambazo zina midundo ya kusisimua na yenye nguvu. Kwangu mimi, kucheza ngoma siyo tu burudani. Bali ni njia kuelezia hisia zangu na kuungana na utamaduni wangu kwa undani zaidi. Ninapenda kucheza ngoma hasa wakati washerehe za kifamilia au harusi. Ambapo kila mtu anajumuika kwa pamoja kwa furaha. Mdundo wa ngoma unaponza. Mimi uhisi mwili wangu ukichangamuka na uchovu wa siku nzima unatoeka papo hapo. Kucheza ngoma kunanipa mazoizi mazuri ya mwili na kuna nifundisha ushirikiano na watu wengine kupitia miondoko inayofanana. Ni sehemu ya maisha angu inayomulika furaha na asili yangu ya kweli.

Timu ni nayo ipenda zaidi katika mpira wa kirugbi wa kimarikani ni Kansas City Chiefs. Naipenda timu hii kwa sababu ya uwezo wao mkubwa wa ushindani na jinsi yonavyocheza kwa ushirikiana wa hali ya juu uwanjani. Nakumbuka mchezo wao mkuu wa finali ya Super Bowl ambapo walionyesha ujasiri mkubwa na kupata ushindi katika dakika za mwisho. Mchezaji ninaipenda zaidine Patrick Mahomes kwa sababu ya akili yake nyingi na uwezo wake wa kurusha mpira kwa uhusahihi wa hali ya juu. Timu yangu inapocheza, mimi uhisi msisimuko mkubwa na shauku ya kuwana mbinu mpya za ushindi. Ni mchezo unaofundisha umuhimu wa uvumilivu na nguvu ya timu.

Mimi nilizaliwa na kukulia katika mji mzuri wa Arusha. Mji ambao unajulikana kwa baridi yake rafiki na mandhari ya kuvutia mlima miru. Kitu kinachonivutia zaidi kuhusu mji wangu ni ukarimu wa watu wake na wingi wa maeneo ya kijani yanayofanya hewa iwe safi wakati wote. Kumbukumbu yangu nzuri ya utotoni ni jinsi tulivyokuwa tunatembea na marafiki zangu kuenda kutazama watalii na kufurahia bustani za jiji nyakati za jioni. Mji huu ni maalumu kwangu kwa sababu ndipo nilipopata elimu yangu ya msingi na kujenga misingi ya maisha yangu ya sasa. Kila mwaka, mimi hufanya jitihada za kurudi nyumbani wakati wa likizo ya krismasi ili kuungana na familia yangu na kufurahia mila ya nyumbani yenye ladha ya asili. Arusha itabaki kuwa moyoni mwangu kama sehemu tulivu na yenye amani ya kipekee.

Utaratibu wangu wa jioni huanza mchana unapokwisha, ambapo mimi hutenga muda wa kutulia baada ya kumaliza majukumu ya siku. Kawaida, mimi huanza kupumzika kwanzia saa kumi na mbili jioni kwa kufanya mazoezi mepesi au kutembea kidogo ili kuchangamsha mwili. Sina sherehe maalum za jioni, lakini mimi hupenda sana wakati wa chakula cha jioni kwa sababu ndiyo muda wa kukaa na familia na kupiga hadithi za siku nzima. Kabla ya kulala, ninajiandaa kwa kuhakikisha kila kitu cha kesho kiko tayari na kisha kusoma kitabu kwa dakika chache ili kutuliza akili. Jioni hunipa furaha kubwa kwa sababu ni wakati wa amani, tulivu na kujiandaa kwa ajili ya mapumziko ya siku. Ili ni amke nikiwa na nguvu ya kesho.

Mnyama ninayemfuga na kumpenda sana. Ni paka wangu mwenye rangi ya kijivu na nyeupe. Anaonekana mtanashati sana na ana manyoa laini yanayovutia kumshika wakati wote. Tabia yake ni ya upole sana lakini pia ni mcheshi. Anapenda kukimbizana na kivuli chake au kucheza mipira midogo ya uzi. Jambo ambalo hunifanya nicheke sana kila jioni. Napenda kufuga paka kwa sababu ni wanyama safi. Wanaojitegemea na wanatoa kampani nzuri sana unapokuwa umechoka baada ya kazi. Kuwa na mnyama wa kufuga kunanifundisha umuhimu wa kuwajali viumbe wengine na kunaleta furaha tele ndani ya nyumba yangu.

Mimi hutumia mitandao ya kijamii kama njia ya kupata habari mpya na kuungana na marafiki pamoja na familia. Mara nyingi, mimi hupenda kutumia majukwaa kama Instagram na LinkedIn ili kuona kazi za wabunifu wengine na kukuza taaluma yangu. Hata hivyo, mimi ni mwangalifu sana ya taarifa ninazoshiriki mtandaoni ili kulinda faraga yangu. Mimi huhakikisha siposti mahali nilipo kwa wakati huo na nimefunga mipangilio yangu ya usalama ili watu nisiowajua wasione picha zangu. Pia, mimi hupitia mara kwa mara programu nilizozipa ruhusa na kuziondoa zile ambazo siziamini tena. Kwa kufanya hivi, ninafraia faida za mitandao ya kijamii huku nikibaki salama kidijitali.

Mimi ni shabiki mkubwa wa chai, hasaa chai ya viungu iliopikwa na maziwa, tangawizi na mdalasini. Harufu ya chai ya asubuhi unipa hisia ya utulivu na uchangamfu wa kuanza siku yangu kwa amani kabisa. Ingawa napenda harufu ya kahawa ikiwa inatengenezwa. Mimi uhisi kuwa chai inaupole fulani, unao nifanya nijihisi mwepesi. Mimi upenda kunywa kikomba cha chai moto kila jioni ninapo rudi kutoka kazini. Ili kupunguza uchovu na kutuliza akili yangu. Kwangu mimi, chai siyo kinywaji tu, mbali ni utamaduni wa kujali afya yangu na kupata muda kutafakari mambo mbalimbali ya maisha.

Mji ambao ningependa sana kuutembelea duniani ni Pari mjini ufaransa. Paris inajulikana kwa mji wa sanaa, mitindo na mahaba na nimekua nikiota kuenda huko ili kujionea kwa macho yangu mnara maarufu wa Eiffel usiku ukiwa unamulika taa nzuri. Ningependa pia kutembelea makumbusho ya lawway ili kuoana michora ya kihistoria na kufurahia vyakula vya kifaransa. Hasa mikate yao ya kipekee na kahawa kwenye migahawa ya pembeni mwa barabara. Kwangu mimi, paris inawakilisha utamaduni wa hali ya juu na urembo usiochuja. Kutembea kando ya mutasein, wakati jua linazama ni jambo ambalo ninaamini lilinipa kumbukumbu nzuri na amani ya moyo kwa maisha yangu yote.

Kila asubuhi ninapoamka, jambo la kwanza ninalofanya ni kutoa shukrani kwa ajili ya siku mpya nakunywa glasi kubwa ya maji ili kuchangamsha mwili wangu. Baada ya hapo, mimi hupenda kufanya mazoezi mepesi ya kunyoosha viungo kwa dakika kumi, jambo ambalo hunisaidia kuondoa uchovu wa usingizi na kuanza siku nikiwa na nguvu tele. Baada ya mazoezi, mimi hupitia ratiba yangu ya siku kwenye shajara yangu ili kufahamu majukumu muhimu yanayonikabili. Hii inanisaidia kuwa na umakini na kuepuka kukurupuka. Hatimaye, mimi hupata kifungua kinywa chenye afya huku nikisikiliza mziki mtulivu au habari fupi za asubuhi. Utaratibu huu unanifanya nijihisi mwenye utulivu, kujiamini na tayari kukabiliana na changamoto zozote za siku.

Ndiyo, mimi napenda sana kusikiliza redio. Hasa nyakati za asubuhi, nikiwa na janda kwa ajili ya majukumu ya siku. Kwangu mimi, redio ni rafiki wa karibu, anayenipa habari za papo hapo. Makala za kusisimua na muziki nzuri unaonichangamsha akili. Ninapenda zaidi kusikiliza vipindi vya asubuhi, vinanizungumzia maswala ya kijamii na michezo. Kwani vinanifanya nikae karibu na yanayoendelea ulimwenguni? Pia radio hunisaidia kupunguza upweke ninapokuwa safarini au nikifanya kazi za nyumbani. Kuna kitu cha kipekee kuhusu sauti ya watangazaji na jinsi wanavyoweza kuleta furaha na elimu kwa wasikilizaji wao kwa wakati mmoja. Ni sehemu muhimu ya maisha yangu inayoniunganisha na jamii yangu kila siku.

Baada ya siku ndefu na yenye majukumu mengi, mimi hupenda kuanza mapumziko yangu kwa kuoga maji ya uvugu vugu. Ili kuchangamusha mwili na kuondoa uchovu wa kutwa nzima baada ya hapo, mimi hutafuta sehemu tulivu na keti kwenye kochilangu ni nalolipenda. Na kusikiliza mziki mtulivu huku ni kufurahia kikombe cha chai ya moto yenye tangawizi pia mimi hupenda kutenga angalau dakika kumi na tano za kusoma kitabu au kutafakari bila kutumia simu ili kuipa akili yangu nafasi ya kutulia kabisa. Wakati mwingine, mazungumzo madogo na familia au marafiki unisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijihisi mwenye furaha tena. Utaratibu huna nisaidia kulala vizuri na kuamka asubui nikiwa na nguvu mpya na hali ya kukabiliana na siku inayofuata.

Mimi hufanya jitihada za kunywa angalau lita mbili hadi tatu za maji kila siku. Jambo ambalo ni sawa na glasi nane hadi kumi. Kawaida, mimi huanza asubuhi yangu kwa kunywa glasi mbili za maji. Mara tu baada ya kuamka ili kuchangamsha mwili. Na kusaidia mfumo wa usagaji chakula kufanya kazi vizuri. Ili kuhakikisha asisahau, mimi hubeba chupa yangu ya maji kila ninapokwenda kazini. Au kwenye matembezi kunyw maji ya kutosha, kunanisaidia sana kubaki na nguvu siku nzima, kunaboresha ngozi yangu na kunifanya nisiwe na maumivu ya kichwa mara kwa mara. Hata kama sina kiu, mimi hupenda kunywa maji kidogo kidogo kila saa ili kuweka mwili wangu katika hali ya unyevu na afya bora.